Nalala masaa kama sita kwa siku, huwa nalala saa mbili usiku na masaa zingine huwa nalala saa nne usiku. Huwa naamka saa kumi au saa kumi na mbili siku za wikendi. Huwa nikiamka naenda kuoga najitayarisha kuenda kazi najitayarisha na mke wangu pia yeye nampeleka kazini napeleka watoto wangu kazini.